Wakati wangu wa utotoni, nilipenda sana kucheza na marafiki zangu baada ya shule. Tukifanya michezo mbalimbali kama kadanda, kuruka kamba na kufukuzana. Nilifurahia pia kusoma vitabu vya hadithi na kusikiliza simulizi kutoka kwa wazazi na walimu. Ambavyo vili nisaidia kukuza mawazo na ndoto zangu. Zaidi ya hayo, nilipenda kuogelea na kushiriki katika shughuli za nje. Kwani zilinifanya nijisikie mwenye furaha na afya njema.

Zawadi nzuri niliowahi kupokea ni simu ya kuchezea niliopata kutoka kwa mjomba wangu siku ya kuzaliwa ya sita. Nirifurahi sana kwa sababu zawadi hiyo ilikuwa maalumu na ilinifanya nikisikia kupendwa. Kumbukumbu za zawadi hiyo bado zinanifanya, nitabasamu kila ninapozifikiria. Na mshukuru sana mjomba wangu.

Mimi huenda maktabani marambili kwa wiki. Siku ya jumanne na siku ya jumamosi. Siku hizi sina kazi nyingi. Mimi hupenda mazingira ya maktabani kwani kuna utulivu mwingi na kimya kingi. Mimi hutafuta vitabu vya historia, teknolojia na siasa. Napenda kujua mambo ya nayo ni husu mimi.